Kushirikiana na timu, mimi huanza kwa kusikiliza sana mawazo ya kila mtu. Napenda kila mtu ajisikie ameheshimiwa, kisha nachangia mawazo yangu pole pole, bila kuadimiza wengine. Mara nyingi najitolea kusaidia pale, panapohitajika. Unajua timu ni kama bendi ya muziki.

Kwa kweli, natumia kama saa chache mtandaoni kwa siku. Labda kati ya saa mbili hadi tatu, mara nyingi niko kazi kuwasiliana na watu wangu au kusikiliza kitu kinachonituliza. Huwa na jikumbusha kuchukua mapumziko kuangalia nje dirishani au kunywa maji.

Kwa kawaida, uangalia barua pepe mara chache kwa siku. Labda asubui, mchana na jioni. Sipendi kukaa nikifungua-fungua kila dakika. Inanifanya nipoteze mwelekeo najifunza kujipa mipaka kidogo. Unajua kama kusikiliza hodi mlangoni, unasikia lakini si lazima ufungue kila sekunde.

Kipawa nilicho gundua ndani yangu ni kueza kusikiliza watu kwa moyo wote. Watu wengi hunijia kuniambia mambo yao ya ndani kabisa nafikiri ni kwa sababu nawasikiliza bila haraka bila hukumu. Inanifanya nizijisikie mwenye maana kama vile nimewaekea apa kuwa watu nafsi salama ya kupumua kidogo.

Kwa kweli, nafanya kazi vizuri zaidi asubui. Mapema kabisa kabla dunia hijawa na kelele nyingi. Akili yangu huwa safi, mawazo yanatiririka vizuri na najihisi kwenye umakini wa ajabu. Kuna utulivu fulani kwenye hewa ya asubui, inanifanya nijisikie kama niko hatua mbele moja ya siku.

Kwa siku ya kawaida natumia sana programu za ujumbe kama wasapu kuwasiliana na watu wangu wa karibu. Pia nafungua kidogo YouTube au Spotify kusikiliza muziki au kitu cha kunituliza. Alafu kuna notes au kalenda kunikumbusha mambo ya kufanya.

Kwa kawaida, nalala kati ya saa nane hadi saa tano usiku. Kutengemea siku ilivyokuwa. Nikichoka sana huingia mapema, lakini kama mawazo bado yanacheza kichwani, uchelewa kidogo nikisikiliza mziki au kusoma ukurasa mmoja wa kitabu. Unajua ni vile muda wa kimya kabla ya dunia kulala kabisa.

Kitu ninachopenda zaidi kuhusu mtaa wangu ni watu wake. Kuna ile hali ya kujuana, kusalimiana asubuhi, kuulizana hali kwa dhati. Watoto wanacheza barabarani jioni, majirani wanacheka kwa mbali, inanifanya nijisikie salama na nikiwa sehemu ya familia kubwa.

Sera ya kampuni niyoiona muhimu ni ile ya kueshimu wafanyikazi na usawa kazini. Ni muhimu kila mtu ausishwi bila ubanguzi na kila sauti isikilizwe. Inanifanya nione kuwa kampuni inajali watu wake zaidi ya faida tu na hiyo ndiyo mambo muhimu katika kazi.

Mimi napenda kushambulia tatizo kazini kwa kwanza kuelewa chanzo chake vizuri. Sijaribu kupiga hatua haraka bila kujua mizizi. Kisha nashikirikiana na wenzangu kuangalia suluhisho zinazowezekana. Tukijaribu kidogo kidogo mpaka kitu kionekane kinafaa kazini.

Ndiyo, mara nyingi navaa saa, lakini si za kifahari sana. Za kawaida tu, zinazofanya kazi vizuri. Ninapovaa, zinanisaidia kupanga muda wangu vizuri na kunikumbusha ratiba zangu. Wakati mwingine pia, ni kama sehemu ya mtindo wangu kidogo tu, cha kuonyesha utu wangu.

Ningependa kuona jamii yetu ikiwa kwa usawa zaidi, ambapo kila mtu anafursa sawa bila kuangaliwa kwa rangi, jinzia, hau hali ya kijamii. Nigependa shule ya vituo vya hafya, viwe karibu na kila kona, na kila mtu ajiskie salama na kuthaminiwa.

Ndiyo, mara nyingi napenda kutumia video kwa kuwasiliana na marafiki au wezangu kazili. Inafanya mazungumzo kuwa karibu zahidi. Unapata kuona huso ishara ata sabasamo kidogo. Wakati mwingine ni raisi kuelewa hujumbe kupitia video kuliko maneno tu.

Kazi ya nyumbani inayo uchukia ni kusafisha vyo. Aswa pale vina vyokuwa na arufu kidogo. Kila mara, ninajaribu kuikamilisha araka, lakini ni kama jaribio la kupikiana na muda. Unajua, kila nikimaliza nahisi vizuri, lakini kwa wakati wa kufanya, ni changamoto zaidi kwawangu.

Nimejaribu chakula cha kichaina mara kathaa, asa baola dumpings na noodles. Nilipo kipiga kinywa mara ya kwanza, kilikuwa kitamu sana, lakini pia nilishangaa latha zake tofauti na zile tumezi zoea hapa nyumbani. Kina nikumbuka bado na tambasamu kidogo.

Ndiyo, naifathi vitu vidogo vya tamani. Kama picha za familia, barua za marafiki, hau zawadi dogo kutoka kwa watu muhimu. Siku zote ninapo viona inanikumbusha kumbukumbu zuri na furaha za zamani. Iyo inanipa furaha ya kukumbuka vitu kama hizo.

Mara nyingi wikendi napendelea kupumzika na familia au marafiki. Labda tutambea kidogo mjini kupika pamoja au kuangalia sinema nyumbani. Wakati mwingine nakaa tu nikisoma au kusikiliza muziki nikipumzika. Juu ni wakati ninaoupenda nikiwa nyumbani wa kupumzika.

Maranyingi naenda mahali pa ibada maramocha au marambili kwa wiki. Kawahida jumapili au wakati wa sheree malum. Kwa kweli, sikuwa sababu ya tuibada. Mbali pia kwa ajili ya jamii na isia kuwa sehemu ya kitu kikubwa zaidi.

Ninakumbuka mwalimu wangu wa kiswaili shuleni. Ambaye alikuwa, anafanya somo kuwa hadithi ya kuvutia. Alikuwa anatabasamu kila wakati na aliweka kila moja wetu ajisikie muhimu. Kila mara anapongea, halitufuraisha zaidi ya maneno, pia eshima uvumilivu na hasa ya kujifunza.

Napenda sanaa ya rangi ya michoro midogo ya mikononi. Asa ilio inayohusisha mandari ya hasali hau maisha ya kila siku. Nikiona mchoro mzuri, mara nyingi napita dakika katha nikizitazama. Nikifikiri adithi nyuma yake.

Mimi napendelea mwanga wa kati. Si mkali sana, wala hafifu sana. Unanifanya nijisikie tulivu, lakini bado kuona kila kitu vizuri. Wakati mwingine napenda mwanga wa jua wa asubui, ukipuliza kupitia dirishani. Unanichanganya na unanipa utulivu na uhai kidogo.

Muda wagu wa bure, mara nyingi unawusisha kusoma kitabu, kusikiliza muziki au kutembelea inje kidogo. Wakati mwingine nakaa na marafiki hau familia, tukicheka tu bila shikidikizo lolote. Unajua ni namna yangu ya kupumzika na kuungana na nafsi yangu.

Jambo muhimu zaidi nililojifunza, lilitoka kutoka kwa babu yangu. Alikuwa na subira isio ya kawaida na kila mara alinifundisha kwa mifano ya maisha si maneno tu. Nilijifunza kuthamini kazi, heshima kwa wengine na uvumilivu kila mara.

Ndiyo, najiona kama mtu wa ubunifu kwa namna yangu mwenyewe. Sio lazima iwe kuchora au kuimba tu. Hata jinsi ninavyopanga siku yangu au kutatua matatizo huwa na ubunifu kidogo. Mara nyingi napata mawazo nikiwa natembea au nikikaa kimya tu.

Ndiyo, napenda kukimbia, lakini si kwa kasi sana. Napenda ile kukimbia taratibu asubui au jioni, hewa ikiwa baridi kidogo. Inanisaidia kufunga mawazo na kuwachia stresi ya siku. Wakati mwingine najikuta, nikitabasamu tu, bila sababu wakati ninapokimbia.

Sifa muhimu ya kiongozi mzuri ni kusikiliza kwa makini na kuheshimu kila mtu anaye mzunguka. Kiongozi bora pia anapaswa kuwa na uthabiti na ujasiri wa kufanya maamuzi magumu bila kuangusha morali ya timu. Unajua ni kama mchoraji mzuri kila rangi inapaswa kupewa nafasi yake.

Napenda kuvaa nguo rahisi na za starehe, ambazo si zinanigandisha au kunivuruga. Mara nyingi ni nguo za rangi ya asili za muda mrefu kidogo. Zinazofaa kwa kila tukio la kawaida. Wakati mwingine napenda kujaribu rangi kidogo au mtindo wa kipekee.

Mara nyingi najilinda kwa kuwa makini na kuangalia ni nani ninawasiliana naye na kutowacha taarifa zangu binafsi wazi. Pia napendelea kutumia nywila thabiti na kuakikisha programu zangu zote ziko salama.

Kuwakilisha uzalishaji wangu, mimi huanza kukupanga ratiba ya wazi na kukipa umbele cha kazi muhimu zaidi. Mara nyingi na pumzika kidogo kati ya kazi ili akili ibaki safi. Pia ujaribu kutumia njia rahisi ya kufanya kazi haraka bila kupoteza ubora wa kazi.

Mwezi ninao upenda zaidi ni nilisemba. Kwa sababu huwa na furaa ya kipekee ya mwisho wa mwaka. Kuna shere familia kusanyika na isia ya kuanza upia. Hali ya hewa pia huwa tulivu kidogo. Ikiruusha kupumzika na kufurahisha muda wa pamoja. Familia tuko maali pamoja tukifurahia.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mara nyingi nakunywa chai kidogo au kunywa maji nikipumzisha akili. Wakati mwingine nacheka na wenzangu au kuzungumza kidogo kuhusu mambo ya kawaida, si kazi. Iyo inanipa utulivu wa akili na kutulia katika siku.

Wakati wa msongo wa kazi, mara nyingi nakaa kidogo. Nikivuta pumzi ndevu na kupanga kile cha kufanya kwanza. Wakati mwingine nashirikiana na wenzangu kuona ni jinsi gani tunaweza kuraisisha mambo. Iyo inafanya kazi kuwa raisi na ni kama kusimama kwenye mawingu kwa sekunde chache.

Uzoefu wa kushangaza niliopewa ni safari ya kwanza baharini nikiwa na familia. Nilipokaa kwenye mashua, kuona maji yakipuliza na upepo ukinipuliza nywele yangu. Nilihisi mchanganyiko wa hofu kidogo na mshangao mkubwa. Kila wimbi lilonipiga mashua, lilionekana kuwa hadithi ya moja kwa moja kutoka kitabu.

Napenda rangi ya kaki au za pastel kwa ukuta wa nyumba yangu. Kwa sababu utulivu na hutoa mwanga wa kupumzika. Wakati mwingine napenda rangi za samawati kidogo au kijani. Zinazofanya chumba kuonekana kikiwa na uhai lakini si mzuri sana vile.

Kwa kawaida, nitaenda hospitali maramoja au mbili kwa mwaka kwa ukaguzi wa kawaida au chanjo. Lakini nikiitaji, sina shaka kuenda mara zaidi. Nimegundua kuwa kuangalia afya mapema kunapunguza shida kubwa badae katika miili yetu.

Mara nyingi natazama video kwenye YouTube. Hasa zile za kufundisha au za burudani ndogo. Wakati mwingine napenda pia video kwenye mitandao ya kijamii kama Instagram au TikTok. Lakini kwa muda mfupi tu, unajua ni kama kukaa kwenye kumbi ndogo za maonyesho.

Ninapo kabiliana na mabadiliko kazini, kwanza hufanya niwe na subira na kujaribu kuelewa ni kwa nini yanatokea. Kisha nashirikiana na wenzangu, tukajaribu kupanga hatua ndogo-dogo za kufanya mabadiliko hayo yapatikane kwa urahisi. Iyo ni jambo muhimu.

Maranyingi nacheka nikiona watu wanacheka kwa furaha ya kweli. Au nikisikiza hadithi ndogo za ajabu kutoka kwa marafiki. Wakati mwingine nitukio ndogo la maisha ya kilasiku. Kama kwa mtoto akicheza kwa upendo bila sababu hilo linanifanya niweze kucheka tu bure.

Jambo la dhini ambalo ni muhimu kwangu ni kusaidia wengine na kuishu kwa eshima na upendo. Si tu kufuata ibada. Bali pia kujaribu kuwa mtu bora kila siku ni kisaidia wenzangu na jamii. Ni kama kutoa muanga kidogo kwenye ngiza.

Napenda keki ya chokoleti zaidi kuliko nyingine zote. Ladha yake tamu kidogo, lakini si yenye kupita kiasi. Inafanya kila kipande kuwa furaha ndogo. Wakati mwingine napenda pia keki yenye matunda kidogo, hasa mango au parachichi juu.

Napenda sana ugali wa kawaida na samaki wa kukaanga au mboga za majani. Ladha yake inanikumbusha nyumbani na familia hasa mapokezi ya chakula baada ya kazi nzido. Wakati mwingine napiga kinyume kidogo na kujaribu pilipili kidogo hau maharagwe.

Ndiyo, napenda samna kutembea kwa miguu. Asa asubui au jioni wakati hewa ni tulivu. Kunipa nafasi ya kufikiria, kusikiliza sauti za mtaa na kujihisi hai kidogo zaidi. Wakati mwingine natembea bila hata kujua, ninaenda wapi?

Kumbu kumbu nzuri za shule kwangu ni siku za michezo na tamasha la shuleni. Kila mtu alikuwa na furaha wakiwa pamoja wakicheza kushindana kwa usawa. Pia nakumbuka walimu wakituongoza kwa subira wakitufundisha zaidi ya maneno tu. Ni kama picha za rangi nzuri ambazo bado zinang'aa kwenye akili yangu.

Mara nyingi nashughulikia udhaifu wangu kazini kwanza kukubali, nilipodhaifu na kisha kujaribu kujifunza au kuomba msaada, pale ninapohitaji. Pia huweza huweka mipaka na kupanga kazi kwa makini ili nisishindiwe na changamoto hizo. Ni kama kujenga daraja kidogo kidogo, pole pole kufika upande mwingine bila kuanguka.

Kampuni ya teknolojia ninayo iamini ni ile inayo jali usalama na faraja watumiaji wake. Napenda zile ambazo hutuoa suluhisho rahisi za kila siku na zinahakikisha taarifa zako binafsi zikosalama.

Nigependa kufikia nafasi ambapo kazi yangu inadhibitisha thamani yangu na pia inaonyesha uwezo wangu wa kuongoza au kusaidia wengine. Sio tu nafasi ya cheo, bali nafasi inayoweza kuleta mabadiliko chanya kwa timu au jamii.

Napenda kuamka na jua. Hasa asubuhi wakati mwanga wake unapuliza pole pole dirishani. Inanifanya nijisikie tu kuwa tayari kwa siku mpya na akili yangu huwa safi kidogo. Lakini pia napenda kulala mapema wakati nimechoka sana. Ili mwili na akili ipate pumziko kamili.

Ndiyo, napenda kuchora au paka rangi sana. Asa nikitaka kuachilia mawazo yangu na kutulia. Mara nyingine ni michoro midogo tu, labda mandhari au vitu vya kila siku. Wakati ninapomaliza, napenda kukagua kazi yangu kidogo na mara nyingine inamikumbusha utoto wangu.

Somo nililopenda zaidi shuleni ilikuwa historia. Nilivutiwa sana na hadithi za matukio ya zamani. Jinsi watu walivyo kuwa na jinsi dunia ilivyo badilika. Mara nyingi nilijiwekea fikira kama nigekuwa pale. Kuishi na kuwa kwenye hayo matukio.

Ndiyo, napenda sana maua. Kuna furaha ya ajabu nikiona, ua limechanua vizuri. Hasa yale ya rangi laini kama waridi au hulizeti. Harufu yake hunifanya nitulie na kutabasamu bila hata kujua kwa nini. Wakati mwingine napenda kuyapanda nyumbani pia.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kukaa pamoja. Tukipika, tukila na tukizungumza bila haraka. Wakati mwingine, tunatazama filamu au tunakumbuka hadithi za zamani, tukicheka sana. Kuna joto fulani la kipekee, unapokuwa na familia yako kwa karibu.

Napenda chakula chenye mafuta kidogo, si sana sana, lakini kinacho ongeza ladha na kunifanya nijisikie nimekamilika. Kwa kweli, chakula kisicho mafuta ni kizuri pia, hasa pale kinapotaka kitu nyepesi. Ni kama kuchagua kati ya kionjo chenye utamu kidogo na kile kilicho safi.

Nikitaka kustarehe, mara nyingi nakaa tu nikisoma kitabu kizuri au kusikiliza muziki nikipumzika. Wakati mwingine napenda kutembea nje kidogo au kutazama mandhari ya asili ili akili ipumzike. Iyo ndiyo ya muhimu zaidi.

Kwa kweli, napenda zaidi kuandika kwa mkono. Hasa nikitaka kufikiria kwa kina au kuandika hisia zangu. Kuna kitu cha karibu sana katika kuandika kwa kalamu na kwa karatasi. Kama mazungumzo ya taratibu na nafsi yangu. Lakini kwa wakati au vitu vya haraka natumia kompyuta bila shida.

Napenda mkate wangano kamili zaidi kuliko aina nyingine kwa sababu unaladha ya asili na unanikumbusha nyumbani. Wakati mwingine napenda pia kipande kidogo cha mkate wabata au kroisant kwa furaha ya haraka. Unajua ni kama kupata marafiki wakaribu wa chakula, hakuna kitu kikubwa lakini kila kipande kinakuletea raha kidogo.

Nina mahusiano mazuri na wazee wangu hasa babu na bibi ambao mara zote hunifundisha kwa hekima na subira. Tunaongea kuhusu maisha, historia, familia na mara nyingine wananifundisha kazi ndogo ndogo za nyumbani.

Ninapokosea kazini kwanza nakubali kosa langu badala ya kujaribu kuficha. Kisha nafanya jitahidi za kuelewa kilichosababisha kosa hilo na jinsi ya kulirekebisha. Mara nyingi pia naomba ushahuri au msaada kutoka kwa wenzangu.

Utotoni wangu nilipenda sana kucheza nje na marafiki. Hasa mpira wa kuruka kamba. Tulikuwa tunakimbia hadi jua linapozama bila hata kujua muda umeenda. Wakati mwingine nilikaa chini ya miti nikisoma hadithi au kuchora kwenye daftari langu ndogo.

Ndiyo, napenda sana kuangalia nyota. Asa usiku kunapokuwa kimya na anga iko wazi kabisa. Kuna wakati na lala chali tu nje. Nikitazama juu na kujisikia mdogo kwa namna nzuri. Inanipa utulivu wa ajabu na kunifanya natafakari maisha.

Ndiyo, naweka picha zangu mtandaoni mara chache tu. Hasa zile za matukio ya maana au kumbukumbu nzuri. Sipendi kushiriki kila kitu kwenye mtandao. Napenda kubakisha vingine moyoni mwangu. Kuna furaha ya kuwa na mambo ya faraja kidogo maishani mwetu.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa. Hasa asubuhi au kabla ya kulala. Kuna kitu cha kunituliza sana kwenye kikombe cha maziwa, maziwa ambayo ni moto kiasi. Kinanirudisha kwenye utoto wangu kidogo. Wakati mwingine, nayachanganya na chai au kahawa.

Ndiyo, napigia kura kila nikipata nafasi. Kwa kweli, si kwa sababu ya mtu au chama fulani. Bali ni nafasi yangu ya kushiriki maamuzi ya jamii yangu na kuhakikisha sauti yangu inasikika. Ni kama kuchukua kidogo cha uthibiti wa maisha yako. Unaweka alama yako kwenye mabadiliko unayotaka kuyaona.

Mara nyingine nasomea habari mitandaoni kwenye tovuti za vyombo vya habari vinavyo aminika. Kama vile magazeti, makubwa au, majukuwa ya habari ya kitaifa. Pia napenda kuchunguza mitandao ya kijami kidogo kidogo kuona. Muktadha wa haraka wa matukio lakini kwa tahadhari sana.

Ndiyo, najitahidi kugawanya taka zangu, hasa plastiki, karatasi na mabaki ya chakula. Sio kila siku huwa rahisi, lakini najisikia vizuri ni kijua nafanya juhudi dogo kulinda mazingira. Ilianza tu kwa chupa na mifuko. Polepole ikawa tabia.

Napokea maoni kutoka kwa wengine kwa subira na moyo wazi. Nikijaribu kuelewa kilicho nyuma ya maneno yao. Wakati mwingine huwa nauliza maswali kidogo ili kufafanua zaidi ili niweze kuboresha kile ninachofanya. Ni kama kupokea zawadi kidogo huenda ni kila kitu ni kama unachotaka lakini kila kipande kina thamani yake na kinarahisisha ku.

Ndiyo, napenda mvua kwa kiasi fulani. Inanipa utulivu wa hali ya kutafakari, hasa ninapokuwa ndani nikisoma au kusikiliza muziki. Pia mvua inanifanya na kufanya mazingira yawe safi na baridi. Jambo ambalo linaburudisha, lakini mvua nyingi sana inaweza kuwa kero. Hasa inapoharibu mipango ya nje au kusababisha mafuriko.

Ninapo uyanisha kazi na maisha ya kibinafsi napanga ratiba yangu kwa makini. Ni kuhakikisha kuna muda wa familia, wa marafiki na kupumzika. Pia najua lini kusema apana ili nisiusishe kazi kila wakati.

Ninaimizaji ushirikiano katika timu kwa kuanza kuonyesha mfano wa kushirikiana, kusikiliza mawazo ya kila mtu na kuthamini michango ya kila mmoja. Pia napendekeza mikutano midogo au mazungumzo kidogo ili kila mtu ajisikie sehemu ya timu.

Fanikio niliyopata kazini, nikuweza kumaliza miradi mikubwa kwa wakati. Huku nikiwa na ushirikiano mzuri na wenzangu. Pia nimeweza kufundisha au kusaidia wengine kufanya vizuri. Jambo linalonifanya nijisikie fahari sana katika kazi yangu ninayo ifanya.

Chakula ninachopenda zaidi ni samaki wa kukaanga pamoja na ugali na mboga za majani. Ladha yake inanikumbusha nyumbani na furaha za familia tukila pamoja. Wakati mwingine napenda pia kujaribu vyakula vipya kidogo. Lakini chakula cha asili kina nafsi yake ya kipekee.

Ndiyo, mara kwa mara hutoa sadaka au michango. Hasa pale ninapohisi kuna msaada unaohitajika kwa jamii au watu walio katika shida. Si kiasi kikubwa kila mara, lakini hufanya tofauti kidogo katika jamii yangu.

Mwandishi wa vitabu ninaependa ni Chinua Achebe. Nilivutiwa sana na jinzi anavyo simulia maisha ya watu, wakawaida, historia na changamoto za jami kwa maneno rahisi lakini yenye nguvu. Kila hadithi yake inanifundisha kitu kipya na kunifanya nifikirie maisha kwa namna tofauti na maoni tofauti.

Malengo yangu kwa kazi yangu, nikufanikisha miradi kwa ubora, kujifunza stadi mpya kila mwaka, na kusaidia wenzangu kufanya vizuri pia. Pia nataka kuona kazi yangu, ikichangia maendeleo ya timu au jamii kwa namna yoyote ile katika jamii yangu.

Napenda mbwa zaidi kwa sababu ni waaminifu. Wanapenda kucheza na mara nyingi uleta furaha na ulinzi nyumbani. Pia napenda jinsi wanavyo weza kuonyesha upendo kwa wamiliki wao. Lakini paka nao ni wazuri, ni watulivu, wanajitengemea na wanamvuto wakipeke.

Napenda kucheza mpira wa miguu kwa sababu ni wa kusisimua, unahitaji ushirikiano wa timu na hunisaidia kufanya mazoezi pia ya mwili. Pia napenda michezo ya video ya mafumbo kwa sababu hunifanya nafikiria na kunituliza akili yangu.

Mimi hufanya sasisho la vifaa vyangu mara kadhaa kwa mwaka. Hasa nikipokea arifa za usalama au vipengele vipya vinavyopongeza utendaji. Si kila wakati ninasasisha mara moja, lakini napenda kuhakikisha kila kitu kinafanya kazi vizuri.

Napenda kutumia muda wa familia yangu kwa kula pamoja, kuzungumuza kuhusu siku zetu na kutazama filamu au vipindi vya televisheni. Pia hufurahia sana matembezi ya pamoja au kutembelea ndugu na marafiki. Muda huo hunisaidia kupumzika na kuimarisha uhusiano wetu.

Ndio, napenda kusoma maoni mtandaoni mara chache. Hasa yale yanayotokea maoni ya kweli au mapendekezo mazuri. Husaidia kuona matatizo tofauti na kuelewa kile wengine wanachofikiria lakini si kwa kila wakati. Kwa kuwa kuna maoni yasiyo ya faida pia katika mitandao.

Napenda kinywaji cha baridi, cha asili na limau. Hasa pale jua likiwa kali au baada ya kufanya kazi. Kinanipa raha ya haraka na kunifanya nijisikie kikiwa kipya na pia mimi nikiwa na furaha. Wakati mwingine napenda pia majii ya baridi tu au juisi ya matunda baridi.

Wakati ninapohitaji msaada kazini, kwanza hujaribu kuelezea tatizo langu kwa uwazi. Kisha naomba ushauri au msaada kutoka kwa wenzangu au msimamizi wangu. Pia hujaribu kusikiliza uzoefu wao ili nipate suluhisho bora kutoka kwao.

Mara nyingi, mimi hufanya mazoezi asubui. Kwani inanisaidia kuamka vizuri na kuanza siku nikiwa na nguvu na moyo mzuri. Wakati mwingine, nikichoka mchana, huenda jioni kidogo tu, hasa kutembea au kufanya stretching. Unajua ni kama kuanzisha mashine pole pole asubuhi, mwili unakuwa tayari kwa kila kitu kinachofuata siku.

Ndiyo, napenda sana kuoga kwa maji ya moto. Kuna kitu kinatulia moyoni, unaposimama chini ya maji ya joto baada ya siku ndefu. Najua, misuli inalegea, mawazo yanapungua pole pole, halafu, unajikuta unapumua kwa kina bila hata kujua. Ni kama muda mdogo wa kujitunza, wa kujirudisha upya kabla ya kuendelea na maisha.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma sana kabisa. Sio kwamba mimi ni mtaalamu, lakini napenda tu kujia chilia, asa nikisikia wimbo ni nao upenda. Kuna wakati muziku ukianza, mwili unaanza kusogea mwenyewe bila kufikiria sana. Inanifanya nijisikie mwepesi na mwenye furaa zaidi.

Kila asubuhi nikiamka, jambo la kwanza huwa napumua kwa kina kidogo kama kujipa muda wa sekunde chache kukaribisha siku. Alafu hunywa glasi ya maji najinyosha pole pole na kufungua dirisha nipate hewa safi. Baadae huoga au kuosha uso kisha hujiandaa kwa siku nikiwa na muziki kidogo nyuma inanipea hali nzuri ya kwanza siku kwa utulivu.

Kawaida, hujitahidi kunywa karibu glasi nane za maji kwa siku. Sio kila siku nafika hapo, lakini huwa najikumbusha mara kwa mara. Hasa nikifanya kazi nyingi au nikihisi nimechoka. Nimegundua nikinywa maji ya kutosha nahisi mwili mwepesi na mawazo yako wazi zaidi.

Kumbukumbu zuri sana niliyonayo kutoka utotoni, ni zile jioni tulipokuwa tukikaa nje na watoto wa mtaani, tukicheza mpira adi giza linaingia. Nakumbuka sauti ya kicheko, vumbi miguuni, na mama akituita turudi ndani. Ilikuwa maisha rahisi, lakini yenye furaha ya kweli. Unajua, hadi leo nikikumbuka hilo, moyo wangu hutabasamu kidogo bila hata.

Kwa kweli napenda mchanganyiko wa yote mawili. Napenda kusimamia kwa sababu inanipa nafasi ya kuongoza na kuona wengine wakikua hilo huniguza sana. Lakini pia sipingi kusimamiwa. Kwa sababu wakati mwingine unahitaji mtu wa kukuongoza na kukuonyesha njia iliyo bora zaidi.

Kwa kawaida, uwosha na kulea nywele zangu karibu mara mbili kwa wiki. Nimegundua nikifanya mara nyingi sana, ukauka na kupoteza mgao wake wa asili. Kuna siku maalum najitegea kidogo naweza kuipaka mafuta naziguza pole pole alafu najisikia kama nimejitunza kweli. Ni muda wangu mdogo wa kujipenda.

Hekima nilio jifunza maishani ni kwamba, kila changamoto ni nafasi ya kujifunza kitu kipya. Hakuna kiongozi, mwalimu, au rafiki, anaejua kila kitu. Hivyo ni muhimu kusikiliza, kufikiria kwa makini na kuwa mkweli na nafsi yako. Unajua ni kama kupanda mlima, huwezi kuona kilele mara moja. Lakini ni hatua unayochukua, inakuza uzoefu na nguvu ya ndani.

Ndiyo, napenda sana kujifunza historia. Kila nikisoma kuhusu maisha ya zamani nahisi kama nasafiri kwa muda bila kuondoka mahali nilipo. Inanifanya nione kwa nini mambo yako hivi leo. Na pia kunikumbusha kuwa watu wa zamani walipitia magumu mengi kama sisi.

Ndiyo, napenda sana kuvaa kofia. Hasa nikitoka juani au siku ambayo sitaki kujisumbua sana na nywele. Kuna kofia moja ya zamani niliyopewa na rafiki yangu. Na kila nikiivaa nahisi kama inanipea mtindo fulani wa kujiamini. Pia inanilinda na jua kwa hivyo ni mtindo na manufaa kwa pamoja.

Kwa kawaida, hufua nguo karibu mara mbili au tatu kwa wiki, kulingana na kazi na shughuli ninayoifanya. Napanga siku maalum za kufua ili kuepuka msongamano na kuhakikisha nguo zinakauka vizuri. Unajua ni kama kupanga ratiba ndogo ya utanzi na usafi wa nyumba. Ikiwa unaweza kuwa na mpangilio kama huo kila kitu kinaenda kwa utulivu wake.

Napenda sana kufuatilia matukio ya kima taifa. Asa yale ya nayo husu siyasa, mazingira na maendeleo ya teknolojia. Usaidia kuona muktadha wa dunia nzima na kuelewa jinsi mambo yanavyo jithiiri maishani yetu hapa nyumbani. Ni kama kufunga dirisha kubwa na kuangalia mbali. Ujui kila kitu kinacho kuja lakini unapata mtazamo mpana na unaojenga ufahamu.

Ndiyo, nilipokuwa mdogo, nilipata fursa ya kulima shamba na familia yangu. Tulipanda mahindi, viazi na mboga za majani. Na kila hatua ya kazi ilinifundisha uvumilivu na bidii. Na kumbuka mkate wa jioni tulio chuna pamoja, ule ulio nifanya nipate furaha isio ya kawaida.

Ujuzi ninaohitaji kuimarisha ni mawasiliano ya hadharani na uongozi wa timu. Ingawa ninaweza kuzungumza vizuri na wenzangu, bado napenda kujifunza jinsi ya kutoa hoja kwa uthabiti na kuhamasisha wengine kwa njia bora zaidi. Pia ni muhimu kujua jinsi ya kusuluhisha migogoro kwa hekima.

Napendelea kitanda kilicho laini kidogo, si kigumu sana, lakini pia si laini mno. Kinanisaidia kulala vizuri usiku na kuamka nikiwa nimepambazuka kweli. Wakati mwingine nikiwa na chumba chenye mazulia mapesi na taulo safi. Kitanda hufanya tofauti kubwa sana.

Kuhusu tathmini za kazi, mara nyingi najihisi mchanganyiko wa wasiwasi kidogo na hamasa. Nikipokea maoni mazuri, ninajisikia fahari na kuthamini jitihada zangu. Lakini kama kuna mapendekezo ya kuboresha, unisaidia kufikiria kwa kina na kujifunza sana.

Somo la sayansi nililolipenda zaidi lilikuwa biolojia. Nilivutiwa sana kuona jinsi viumbe hai vinavyofanya kazi. Kutoka mimea hadi wanyama na jinsi kila sehemu ya dunia inavyohusiana. Mara nyingi nilijiweka nikifikiria jinsi mwili wa binadamu unavyofanya kazi kama mashini kamili.

Ndiyo, napenda sana kula samaki. Kuna kitu kina nifurahisha kuhusu harufu yake inapo kaangwa au kuchemshwa vizuri. Hasa ukiwa na wali au ugali pembeni. Nili kulia karibu na mto kwa hiyo samaki ilikuwa chakula cha kawaida nyumbani.

Mara nyingi siendi maktaba kila siku, lakini huwa nakuja mara chache kwa wiki, hasa nikihitaji kutafuta vitabu vya kujifunza au kusoma kwa raha. Napenda hali tuliyo nayo maktabani utulivu wake na harufu ya karatasi za kitabu zinapendeza sana.

Ndiyo, napenda sana adithi za ajabu. Kuna kitu ndani yake, kinachoniguza moyoni. Kama vile zinanirudisha utotoni, wakati nilikuwa nakaa karibu na moto, jiori nikisikiliza bibi yangu akisimulia visa vya mizimu na mashujaa za kitambo.

Ndiyo, napenda sana kuenda pwani. Kila nikifika pale na kusikiza sauti ya mawimbi yakigonga mchanga pole pole nahisi kama mawazo yote mazito yanayeyuka. Inanikumbusha safari moja nilio kwenda na familia yangu. Tukikaa kimya tu, tukitazama machweo ya jua. Ilikuwa dakika chache za amani ya kweli.

Binafsi napenda sana msimu wa mvua nyepesi. Ule ambao mvua hainyeshi kwa hasira mbali kwa upole. Kuna harufu ya undogo mvua inaponyesha ambayo hunikumbusha kijijini. Nilipokuwa mtoto nikikimbia inje nikilowanisha miguu kwa furaha. Msimu huwa hunipahisia ya mawazo mapya kama maisha yanapewa nafasi ya kupumua upya.

Kawaida, naanza wiki yangu kwa kukaa kimya kidogo, labda asubuhi ya jumatatu, nikiwa na kikombe cha chai moto. Naandika mambo muhimu, ninaotaka kuyakamilisha alafu na yagawa kwa siku, ili nijiskume sana siku moja. Nimejifunza kwamba, kuwacha nafasi kidogo ya mambo yasio, tarajiwa unisaidia nisichoke ya haraka.

Kweli, napenda sana viatu vya wazi. Hasa vile vya ngozi laini. Kuna hisia fulani ya huru, unapovivaa. Kama miguu inaruhusiwa kupumua. Vinanikumbusha safari ndefu za jioni, nilizo kuwa nafanya nikitembea pole pole, nikitazama watu na kusikiliza sauti za mtaa. Si vya fahari sana, lakini vinanipa faraja na kujiamini na kwangu hilo ndilo jambo la muhimu zaidi.

Harufu ninayoipenda sana ni ile ya kahawa mpya. Ilio chemshwa asubuhi kuna wakati inanirudisha moja kwa moja nyumbani kwa mama. Alipo kuwa akiamka mapema sana na nyumba yote ikajua harufu hiyo tulivu. Unajua harufu hiyo hunifanya nijisikie salama kama kila kitu kiko sawa hata kabla siku haijaanza.

Wangu wote napendelea zaidi mahali pakimye. Kuna utulivu fulani unao niruhusu kusikiza mawazo yangu vizuri. Kama vile nafsi inanipatia nafasi ya kupumua nakumbuka siku moja nilikaa chini ya mti inje ya mji hakuna kelele za magari wala sauti za watu. Ni upepo tulivu ulipuliza tu utaratibu. Ilikuwa kama tiba.

Nadhani stadi muhimu zaidi kwa kazi yangu ni uwezo wa kusikiliza kwa makini. Unajua watu wanapo zungumza mara nyingi wanasema zaidi ya maneno yao. Nimejifunza kwamba ukimsikiliza mtu kwa moyo wote unamfanya ajisikie wa dhamani na hapo kazi inakua rahisi zaidi.

Ndiyo, napenda kuimba. Igawa sauti yangu si ya mashindano kabisa. Mara nyingi naimba nikiwa pekee yangu nyumbani. Asa nikifanya usafi hau nikioga. Najua zile nyimbo za zamani za bendi za nyumbani zilizoingiza na kuingia moyoni. Kuimba unisaidia kuachilia isia kama vile nafsi inavuta pumzi ndevu baada ya siku ndevu.

Kwa kweli, napenda kucheza michezo ya video, lakini siki la siku. Mara nyingi ni kama zawadi ndogo bada ya siku ndevu. Nikika tu kuthibiti mikononi, nikisahau mawazo ya dunia kwa muda. Na kumbuka nilivyo cheza sana nikiwa ndogo na marafiki, tukicheza hata tunapo shindwa. Hadi leo, michezo unirudisha ile isia ya urafiki na fura ya ushindi ndogo ndogo.

Mazingira ya kazi hubaki mazuri pale ambapo kuna heshima na usaidizi kati ya wafanyi kazi. Kwa mfano, ni kishirikiana na watu wanao jali mawazo yangu na kushirikiana kwa furaha kazi inakua rahisi na yenye raha. Pia uwepo wa mwanga wakutosha. Hewasafi na nafasi ya kupumzika kidogo hunisaidia sana.

Mara nyingi asubuhi napenda kula chapati au mayai ya kukaangwa kidogo pamoja na kikombe cha chai ya rangi ya kahawa. Kuna kitu cha raha dani ya kula kitu kilicho rahisi lakini kinacho nipa nguvu kuanzia siku. Nikila hivi nafsi yangu hupata amani kidogo kabla ya pilka pilka za kazi na shughuli za siku.

Mimi husherehekea sikukuu kwa njia ya familia na urafiki. Kawaida tunakusanyika nyumbani, tukila chakula pamoja, kucheka na kushirikiana hadithi za zamani. Nikikukumbuka sikukuu za pasaka nilipokuwa mtoto, tulicheza michezo ya jadi na kuimba nyimbo za sherehe. Hiyo ilikuwa furaha isiyo ya kifani. Kwa mimi, kusherehekea si tu kuhusu chakula au zawadi. Bali ni wakati wa kujenga kumbukumbu na kushirikiana kwa upendo.

Mara nyingi napanga mambo mapema kidogo lakini nikishikilia muda wa mwisho ninajitahidi kubaki tulivu na kuzingatia hatua moja baada ya nyingine. Kwa mfano nikiwa na kazi inayo hitaji kuwasilishwa haraka napiga orodha ya kila kitu muhimu kwanza. Kisha na shughulikia moja kwa moja bila kujiwekea presha zaidi.

Maranyingi na jifurahisha wakati wafuraha kwa kucheka na marafiki aufamilia. Labda tukicheka na kucheza michezo midogo au kuzungumza kwa urahisi. Pia napenda kutembea nje kuangalia mandhari ya jua ikizama au misitu yenye majani. Kwa kweli, wakati wafuraha, maranyingi nafsi yangu hunuka kidogo na kila kitu kinakua rahisi na laini.

Ndiyo, napenda asali sana. Kuna radha tamu na harufu yake ya kipekee inayo nifanya nikumbuke asubuhi za mtoto. Pale nilipokuwa nikisaidia mama kuchukua asali kutoka kwenye mapipa madogo. Mara nyingine napenda kuiweka kwenye chai au kwenye mkate wa kawaida. Inanifanya kila kitu kiwe cha furaha kidogo.

Napenda sana filamu za hadithi halisi au zinazo guza moyo. Zile zinazo fanya utafakari au ucheke bila kudanganywa. Kwa mfano, filamu zinazo husu urafiki wa kweli, familia au changamoto za maisha zinazo weza kuniguza sana. Mara nyingine, napenda pia filamu za vichekesho zisizo na masharti. Zile unakaa tu ukiburudika baada ya siku ndefu.

Kwa kweli napenda zote lakini kuna wakati ninaona kuongea kuna nifaa zaidi. Nikiongea naweza kushirikisha hisia zangu mara moja na kuona jinsi watu wanavyopokea maneno yangu. Lakini kuandika kuna niruhusu kufikiria kwa kina kupanga maneno na kuandika yale yanayo hisi kuwa utulivu. Kwa hivyo kila mmoja ina nafasi yake kwa mara nyingi napenda kuanza kuandika kisha kuelekea kuongea.

Mimi napenda sana kula mboga za majani. Asa sukumawiki na mchicha. Kuna kitu cha raha ndani ya kula mboga za haina hiyo. Asa pale zinapofikwa pikwa na mafuta kidogo na viungo zinanipa nguvu na afya. Nikikumbuka nyumbani mara zote mama alitayarisha mboga hizi kila jioni na mara nyingine kuongeza maharagwe kidogo au karoti. Iyo ilifanya chakula kiwe kitamu zaidi na moyo wangu ujazo na furaha ya familia.

Mara nyingi niyajibu michakato ya kazi kwa kuangalia hatua moja baada ya nyingine na kuona ni ipi inachukua mda mrefu au ni changamoto. Kwa mfano, nikiona sehemu fulani inachanganya watu au kusababisha makosa najaribu kuibadilisha kidogo labda kwa kupanga zana au tarifa vizuri zaidi. Pia napenda kuuliza maoni ya wenzangu hili kupata suluhisho za pamoja.

Mojawapo ya manthari nzuri nilioona ilikuwa jua, likizama kando ya ziwa tulipokuwa tukitembea na familia. Maji yalitulia, rangi ya huthuhurungi na rangi ya machungwa zikichanganyika kwa upole na upepo mwanana ukipuliza nywele zangu. Nilisimama pale muda mrefu nikitazama na kwa kweli nilihisi kama kila kitu kilikuwa kimesimama kwa sekunde chache.

Mara nyingi, nashirikiana na wafanyikazi wenzangu kwa uwazi na heshima. Napenda kuanza kwa kusikiliza mawazo yao kwanza kisha kushirikisha yangu kwa uwazi bila kuendesha mzunguko wa kelele zisizo na maana. Pia tunapanga kazi pamoja tukigawana majukumu na kusaidiana pale tunapohitajika. Kwa njia hiyo si tu tunafanya kazi kwa urahisi bali pia tunajenga urafiki na kuunda mazingira ya kuaminiana.

Mara nyingi napenda kukaa kwenye kivuli labda chini ya mti mkubwa nikisoma kitabu au kusikiliza sauti za wanyama wa porini. Wakati mwingine napenda kuogelea kidogo au kuzunguka mtaa polepole ni kufurahia upepo wa jua. Kwa kweli jua kali linanifanya nihisi nguvu za asili lakini pia linanikumbusha kuwa ni muhimu kupumzika na kujilinda kidogo.